Mimi hupenda kuenda cinema baada ya miezi mitatu nikisha pata pumziko vyema ndio ninaenda cinema tena. Hua ninachukua mara kama mwezi ama mbili ama tatu kisha naenda cinema lakini mara nyingi natazama filamu nyumbani.

Laa! Mimi sipendi kupiga picha haswa selfie. Mara nyingi huwa ninaenda mahali penye mandhari mema na pazuri. Lakini narudi kama sina picha. Hata maisha yangu mingi sijakuwa nikipiga picha. Most of my memories zikovtu kichwani hazina picha.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni ujuzi wakuweza kudizain dam ama bridge katika engineering ya maji. Kwa miaka mingi zaidi ya sita nimejifunza uhandisi ambayo ni wa engineering ya maji lakini sijawai kuweza kupractice.

Kipindi cha televisheni ambacho ninakipenda ni kipindi cha muktadha wa habari napenda sana kusikiza habari ili inanipa mambo mengi sana kuhusu yanayojiri katika nchi yetu na nchi za nje wakati kuna kipindi cha habari mimi hukuwa hapo kusikiza.

Hali ya hewa leo imeanza na mvua asubuhi kisha kukakuwa na mawingu kisha jua likapo anza kuchomoka wakati wa saa sita mchana pia kukaanza kunyesha kidogo tena likapotea. Sasa hivi hamna jua kuna mawingu tu na kijibaridi kinachapa.

Mchezo ambao ningependa kuujaribu ni mchezo wa kuucheza na golfu. Golfu imekuwa ikinipendeza sana na ningependa kujisajili siku moja katika timu ama klabu cha golfu ili niweze kucheza golfu na wenzangu ambao ni marafiki zangu.

Hapana! Mimi sipendi kulima bustani, napenda kulima shambani. Bustani huwa hainifurahishi na sioni haja ya kulima bustani. Kwa hivyo, mimi hulima kule shambani mbali na nyumbani ili niweze kulima vitu ambavyo ni navipenda kama mboga.

Ndio, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara kathaa, hata nimewahi kufanya biashara nyingi sana ya kuuza duka na kuuza pia vitu vya mbali mbali kama vitu vya nyumbani na sa zingine pia kuuza vitu vya elektroniki kama matochi, wire, pia extension.

Baada ya siku ndefu, mimi hupumzika kwa kuenda kuoga, ninapomaliza kuoga maji baridi, nahisi kwamba nimesisimuka misuli, alafu, nakunywa kinywaji kama chai hivi. Baada ya hapo, naingia, nalala, napumzika, nalala kama masaa matatu, kisha naamka, na kuendelea na siku.

Tunda langu la kupendeza ni tunda la 'passion fruit' na pia 'pineapple'. Matunda haya huwa na ladha nyingine nzuri sana na yanakuwa na madini mengi sana. Sana sana 'pineapple' huwa inaladha nzuri na pia inanukia vizuri sana. Saa zingine pia napenda 'avocado' manake inamafuta mingi sana.

Faragha yangu kwenye mtandao huwa nailinda kwa kuhakikisha kwamba siweki picha zangu kwenye mtandao na pia siongei maneno ambayo ni machafu kujibizana na watu katika mtandao. Mimi haswa napenda kuongea mambo ambayo ni muhimu pekee bila matusi.

Mchezazi bora wakawatika mpira wa vikapu ambaye nina mfahamu sana ni Kevin Durant Kevin Durant hucheza vyema sana na anaujuzi mwingi sana. Napenda nikiaona mchezo wake na pia akicheza kwenye timu yake siku moja ningependa kumtazama ana kwa ana akicheza. Kwa hivyo.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu sana na nina akili nyingi sana. Saa zingine mimi hubuni vitu ambavyo ni vya hali ya juu na vina teknolojia sana. Siku moja, nitakuja kuwa na kampuni yangu ambayo ninawabunifu vitu na ninafanya kulingana na vile mimi ninaona inavyostahili.

Kile ambacho ni napenda kukinunua zaidi ni soksi za kuvaa kwenye miguu, napenda sana kuvaa soksi na napenda kuwa na sampuli nyingi zaidi za soksi ambazo siwezi maliza kuvaa hata ikienda mwezi mmoja bila kuziosha, kwa hivo, ukijaa kwangu utapata niko na soksi nyingi sana.

Zowea nzuri ambayo ni meijenga ni kuhakikisha kwamba na kula vya kula ambayo ni vya afya pekeake. Pia nimezoea kulala mapema kuhakikisha kwamba naena afya nzuri na pia silali usiku wa manane na kuharibu patani ambayo ya mwili unafaa kupumzika.

Mboga ambayo ninapenda kula sana ni mboga ambayo inaitwa spinach, mboga hizi huwa na madini mazuri na pia ni tamu sana, mboga ya spinach naipenda sana kwa sababu pia unapokuwa unaipanda inamea haraka sana na inanawiri vizuri sana.

Mimi napenda kutembea mashambani naona mandhari ya miti naona mandhari ya mito pia napenda kuona minyama ya pori sana sana nikiwa nikona likizo huwa naenda kutembea kwenye wanyama wa pori na waona naona simba naona jirafu hata nyani mimi kutembea sana.

Wakati ninajiandaa kufanya mkutano mimi huanza kwanza na kujitayarisha kuangalia sehemu ambazo naweza kuulizwa maswali pia kama ni mimi naenda kupeleka mkutano huo naandaa notes zangu na vitu ambavyo nitapako kuwa na kizungumzia katika mkutano huo.

Mimi napendelea kuandika sababu kuandika inanisaidia kuweza kufikiri mambo mengi katika akilini kuliko kusoma tuu hivo. Kwa hivo kuandika inakusaidia sana, unashika vitu haraka kuliko kusoma bila kuandika. Kusoma peke yake haiwezi kusaidia.

Mimi hukaa hadi saa nne usiku kama niko free. Saa zingine kama nikona kazi nyingi naweza kuskuma mpaka saa tano jioni ama usiku ili niweze kulala lakini sana sana napenda ratiba yangu kuisha saa nne ili niingie kitandani masaa ambayo yanatosha kulala.

Mimi napenda wanyama wa nyumbani, wengine wakufuga, wengine pia wa kucheza nao. Wanyama ambao ninawapenda zaidi ni kama ngombe, mbuzi na pia kondoo na kuku. Alafu wanyama wengine ambao na wapenda ambao si wakula ni kama mbwa. Mbwa ni mzuri sana na anajua akona akili nyingi sana.